Wakati mwingi napata habari pale mtandaoni kwasababu mitandao sikuizi unaezapata kwadi kutazamia runinga kwenye mtandao na pia unafuata wanahabari kwenye mtandao kwa hivo wakati mwingi napata habari pale mtandao ni kwa sababu sikuizi hadi mijadala ya kinacho endelea nchini pia hadi viongozi wa nchi wapo pale mtandao ni kwa hivo Kabla usikie kitu kwenye redio ama utazame kwa pale kwenye runinga Hilo jambo litakua limeenea sana pale mtandaoni Kwa hivyo napata habari hapo Lakini pia naangalia vizuri ili nisipate kupata habari sio ya kweli Kwa hivo nikiona habari pia na hakikisha ya kwamba Nimethibitisha hilo jambo ni la kweli.